Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasa inapokuwa na maana au matumizu maalum. Napenda kuvaa kofia kwa sababu si tu inanisaidia kujikinga na jua au baridi, bali pia inaongeza mtindo na utu. Napendelea kofia rahisi na isizo na makeke kama kofia ya pamba au ya kitambaa. Inayofaa kwa matembezi au siku za kawaida Pia napenda kuvaa kofia za jadi kwa sababu hubeba utamaduni na heshima.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi, si kwa kupita kiasi. Napenda kuitumia kuwasiliana na marafiki na familia kufuatilia habari muhimu na kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo au vitu vyenye maana. Hata hivyo, nisingependa kutumia muda mwingi humo. Ningejitahidi kuthibiti matumizi kwa sababu, mitandao ya kijamii inaweza kuchosha akili, kuleta presha, au kupoteza muda kama haitumiki kwa busara.

Huwa naoga mara mbili kwa siku kulingana na hali ya hiyo siku. Kwa kawaida, huwa naoga asubui ili kuanza siku nikiwa safi na mwenye nguvu. Kuoga asubuhi uniamsha vizuri na kunifanya nijisikie tayari kwa kazi au shugli za siku. Kama siku imekua na joto sana na nimefanya kazi nzito na kutoa jasho, hua naoga tena jioni ili kupumzisha mwili na kulala nikiwa msafi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na huwa ni uzoefu unaoguza sana moyo. Nakumbuka mara ya kwanza niliingia kwenye ukumbi wa maonyesho kulikuwa na ukimya wa kipekee. Kila mchoro, sanamu au kazi ya mikono ilikuwa na hadithi yake. Nilijikuta nimesimama muda mrefu mbele ya mchoro mmoja. Nikijaribu kuelewa hisia za msanii, furaha, huzuni, hasira au matumaini aliyokuwa akieleza bila maneno. Kinachonivutia zaidi kwenye maonyesho ya sanaa ni kwamba hakuna jibu moja sahihi. Kila mtu huona kitu tofauti kulingana na maisha yake na hisia zake. Pia ni nafasi nzuri ya kujifunza mitazamo mipya kukutana na wasani na kuthamini ubunifu wa binadamu.

Napenda kula inje ya nyumbani kwenye maeneo tulivu na yenye mazingira mazuri. Sipendi sana sehemu zenye kelele, nyingi au msongomano mkubwa wa watu. Kwa sababu, huunifanya nikose kufraia chakula au mandhari. Napendelea mikahawa midogo au ya kifima kifamilia ambako, huduma ni ya karibu na chakula kinaladha ya nyumbani. Pia napenda sehemu zenye mandhari ya asili kama bustani, ufukini au sehemu yenye miti na hewa safi. Kwa sababu, chakula huwa kinanonga zaidi Ukiwa umetuliwa na pia ukipunga hewa safi.

Juisi ya matunda ninayo ipenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda sana kwa sababu inaladha tamu ya asili na harufu nzuri inayo kumbusha matunda yaliyoiva vizuri. Kila ninapokunywa juisi ya embe nahisi kama nimepata nguvu na furaha kidogo. Napenda zaidi ikiwa imetengenezwa kwa embe halisi bila sukari nyingi ikiwa baridi kiasi. Pia, wakati mwingine, nachanganya na chungwa au nanasi ili kupata ladha tofauti kidogo, lakini embe bado hubaki kuwa ya kwanza moyoni. Juisi ya embe huniletea utamu, uhai na ladha ya asili ya matunda.

Wakati wa msogo wa kazi, kwanza kabisa najitambua. Nikigundua nimechoka au mawazo yamejaa najua ni wakati wa kuchukua hatua. Ninapenda kusimama kidogo au kupumua kwa kina hata kama ni kwa dakika chache tu. Kupumua kwa utaratibu huu unisaidia kutuliza akili na kurejesha umakini. Pia, naweza kutembea kidogo kunyoosha mwili au kubadilisha mazingira kwa muda mfupi. Baada ya hapo, napenda kurudi kupanga kazi upya. Naangalia ni nini kina umuhimu wa haraka na ni nini kinaweza kusibiri. Bada ya kujilazimisha kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Kama msogo ni mkubwa, naongea na mtu ninae muamini. Mfanyakazi mwenzangu au rafiki kwa sababu kushiriki mawazo hupunguza mzigo.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni tukio linalonifanya nihisi hofu ya kweli na kuniacha nikitetemeka hata baada ya muda kupita. Nakumbuka usiku moja nikiwa bado mdogo kulikuwa na giza zito na kimya cha ajabu. Umeme ulikatika gafla na upepo mkali ukaanza kuvuma. Milango na madirisha vilikuwa vinagongana na kila sauti ndogo ilionekana kubwa kuliko kawaida. Nilikuwa pekeangu chumbani, moyo ukidunda kwa kasi nikihisi kama kuna kitu kisichoonekana kina niguza. Kilicho nitisha zaidi haikuwa tukio lenyewe bali hisia ya kutokuwa na uhakika. Kutojua, kitachakofuata. Nilijifunika blanketi, nikijaribu kujipa ujasiri nikisubiri asubui ifike. Hata baada ya umemo kurudi, ile hofu haikuondoka maramoja. Paka leo kumbukumbu ya hiyo siku hunikumbusha jinsi hofu inaweza kuwa ya akili zaidi kuliko hali halisi na pia ilinifundisha kuthamini usalama, muamba na uwepo wa watu wengine.

Huwa na washugulikia wateja kwa heshima na uvumilifu. Kwanza kabisa nasikiliza kwa makini na mruhusu mteja ajieleze shida au hitajilake bila kumkatiza kwa sababu mara nyingi watu wanataka kusikilizwa kabla ya kutatuliwa tatizo. Ninahakikisha sauti yangu ni utulivu na uso wangu unaonyesha niko tayari kusaidia. Pili, ninaonyesha huruma na heshima, hata kama mteja anahasira au hajafurahia. Najua sihasira yangu binafsi, bala bali ni hali anayo ipitia. Badala ya kubishana, nafata suluhisho, nikieleza kwa lugha rahisi na wazi kila kinachowezekana kufanyika. Pia nakua mkweli. Kama jambo linaloweza kutatuliwa maramoja ni nalifanya. Kama lina hitaji muda namwambia ukweli na kuumpa matarajio sahihi. Hii hujenga imani na uaminifu. Mwisho, ninafuatilia na hakikisha mteja wangu amerithika na huduma aliyo ipata. Kwangu, kumshughulikia mteja si kazi tu, bali ni kujenga uhusiano mzuri na heshima ya kazi yangu.

Kipawa changu kikuu, ni uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo haraka. Napenda kuchunguza, kuuliza maswali na kupata ufahamu, wa kina, wa mambo mbalimbali, ama ni sayansi, sanaa, historia au hisia za watu. Pili, kipawa changu ni kuwasiliana vizuri na wengine. Ninaweza kueleza mawazo yangu kwa urahisi, kusikiliza wengine, na kujenga uhusiano mzuri wa maelewano. Hii hunisaidia kufanya kazi pamoja, kusaidia wateja, au kushirikiana katika timu. Kipawa changu ni mchanganyiko wa ujifunzaji wa haraka na ufasaha wa mawasiliano ambacho hufanya nijiweke katika nafasi nzuri za kufanya kazi na maisha ya kila siku.

Ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu, ni utulivu na watu wake. Ni mtaa ambao haujai kelele nyingi na hilo hunifanya nijisikie salama na huru. Asubuhi, kuna hewa safi na jioni watu hukaa nje kuzungumza kwa amani jambo linaloleta hisia ya umoja. Napenda pia kwamba watu wanajuana na kusaidiana. Ukipata shida, kuna jirani wa kukusikiliza au kukusaidia bila kusita. Salamu za kila siku, tabasamu na mazugumzo madogo barabarani hufanya mtaa uonekane kama familia moja. Zaidi ya yote, napenda kwamba mtaa wangu hunipa hisia ya nyumbani. Haijalishi nimetoka wapi au nimechoka kiasi gani nikirudi mtaani nahisi moyo umetulia. Nisehemu ambayo imenilea kwa kumbu kumbu, mahusiano na amani ya maisha ya kawaida.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na mboga za asili, hasa sukuma wiki au kunde, vikiliwa na nyama au samaki wa kukaangwa. Chakula hiki hunipa hisia ya kushiba kweli na hunikumbusha nyumbani. Kinachonifanya zaidi ni kipende ni urahisi wake na ladha ya asili. Ugali ukiwa moto, mboga zimepikwa vizuri bila mafuta mengi, na ladhaa, supu kidogo pembeni huwa ni mlo unaugosa moyo. Nichakula ambacho hakihitaji mapambo mengi, lakini kinabnguvu na afya. Pia napenda vyakula vya jadi kwa sababu vinaunganisha watu. Kukaa pamoja mezani, kula kutoka sahani moja, kuzungumza na kucheka. Hapo ndipo dhamani ya chakula cha jadi ilipo. Napenda chakula cha jadi kwa sababu ni ladhaa, afya na kumbu kumbu ya mizizi yetu.

Napenda kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye maana kila siku. Kwanza, hufanya uchanganuzi wa taka-taka, kutoa taka-taka katika maboksi sahihi, kurudia kutumia vitu kadiri inavyowezekana na kupunguza kutumia plastiki zisizo za lazima. Pia napenda kula kwa uiano na kupunguza chakula kinachopotea kwa sababu chakula kisicho kamilika pia kinathiri mazingira. Pili napenda kutembea kwa miguu au kutumia baiskeli baada ya magari kwa umbali mfupi ili kupunguza mushi na uchafu wa hewa. Pia kupanda miti na kuyalinda hata kama ni mito midogo au bustani ni njia nzuri ya kuchangia usafi na uhai wa mazingira. Zaidi ya yote najitahidi kushirikisha wengine kuelimisha familia, marafiki na jirani kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira kwa sababu mabadiliko yanapofanywa kwa pamoja yana nguvu zaidi.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, upendo na kujifunza. Nawapenda kwa sababu wanashiriki hekima, uzoefu na hadithi za maisha ambazo hazipatikani kwa rahisi mahali pengine. Mara nyingi, napenda kukaa nao, kusikiliza hadithi zao na kuuliza maswali kuhusu maisha yao. Hii hunifanya nijue historia ya familia yetu, tamaduni na maadili muhimu. Pia, kwa mara nyingine, mimi huwasaidia pale wanapohitaji msaada mdogo. Kama, kufanya manunuzi, kazi za nyumbani au kushirikiana nao shugli za kila siku. Zaidi ya yote na wathamini kwa kuwa kielekezo cha upendo, uvumilifu na hekima na mahusiano haya huu unifundisha kuwa na subira, heshima na kuelewana na wengine. Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima ya kufundishana na ya karibu kiakili na kihisia.